Ndiyo napenda chakula cha haraka. Sana sana wakati wa wikendi, wakati ambapo. Huwa ningependa kupumzika bila kufanya kazi. Kwa hivyo napitia tu kwa duka ambayo inauza chakula cha haraka na kununua. Ili niweze kupumzika. Sana sana baada ya kanisa jumapili.

Ndio huwa nahifadhi vitu za dhamani sana sana hizi ni vitu ambazo nimeweza kuzipata wakati natembelea mahali mbalimbali ninazozipata hizi vitu, mahali zimeweza kuhifadhiwa. Wakati mwingine naweza kuomba kama naweza zileta nyumbani ambapo kuna mahali maalumu nimetenga ndani ya nyumba kuzihifadhi na kuvieka zile vitu.

Ndio, napena kujifunza mambo mapya sana sana wakati wa likizo. Ikuwa nimepumzika tu niko nyumbani ama nimetembelea mahali pa likizo. Haya mambo mpya ambayo nimejifunza huwa naeza kuyatumia kwa maisha kwa kila siku. Kwa shuguli zanguza kila siku kwa maisha. Sana sana zile ambazo zinaezanitengenezea pesa ama zinaezanisaidia kupitisha wakati.

Mchezaji ambaye nampenda ni mchezaji ambaye anacheza mpira wa miguu ambaye anaitwa Cristiano Ronaldo. Niliweza kumfuatilia wakati akichezea katika timu ya Manchester United na pia alipoenda kuchezea timu ya Real Madrid, baada ya hapo akajiunga na timu ya Juventus kabla ya kurudi kwa timu ya Manchester United. Yule ni mchezaaji mwenye bidii wakati wote na mwenye nidhamu ya hali ya juu.

Huwa natumia kompyuta kwa kazi yangu ya kila siku, hiyo ni kazi ya ofisi na kazi ingine ya ziada ambayo, mimi huwa nafanya nyumbani. Kama vili kutizama cinema, ndani ya netflix, ama pia wakati naendaga kusoma ama kutuma barua pepe ambazo nimetumiwa kwangu mimi binafsi.

Mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu katika maisha ni rafiki yangu mmoja wa kiume ambaye alinifundisha wa jinsi ya kuendesha gari. Niliponunua gari mpya sikuwa najua jinsi ya kuandesha gari nilimtegemea yeye na yeye akanifundisha kwa njia uniform mpaka nikaeza kujua kuendesha gari bila usaidizi wa mtu yeyote.

Wakati wa mchana ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa kuanzia adhuhuri hadi jioni. Sana sana wakati wa asubuhi hii mimi hulemewa kuamka mapema. Kwa hivyo inakuwa kufanya kazi kwangu ika ikakuwa ngumu kidogo. Kwa hivyo ninapoweza kulala kulala asubuhi na labda kuamka baadaye na kuanzia kazi yangu ya mchana masaa ya adhuhuri. Mimi hujipata mwenye bidii na waneweza kutekeleza majukumu yangu kwa njia inayofaa.

Hapana sijai kujifunza kupiga gita lakini hili nijambo arabu ambayo mimi hua nalitamani sana. Sababu ya mimi kutamani kulijua kupiga gita ni kwa sababu ningipenda kuwa na kushiriki wakati wa nyimbo za sifa na kuabudu pale kanisani kila jumapili wakati wa ibada.

Katika kati ya mbwa na paka hakuna ninaye mpenda manake huwa sipendi hao wanyama wadogo wadogo wadogo wenye wanaishi ama wenye wanaishi ndani ya nyumba ama kwa boma. Mimi hutamani wanyama wakubwa kama vile ng'ombe na mbuzi ambayo watakaa nje na ndani lakini kwa zizi na pia napata ngombe na mbuzi wakona manufaa mingi kuliko paka na mbwa.

Ndiyo, mi hua natumia video kwa mawasiliano sana sana kwa ile mtandao wakijami wa kiowasapu. Mimi hutumia huu mtandao sana sana wakati nina zungumuza na jamaa wangu wanaoishi nje yanchi. Na ile njiatu tuneza patana ama kunana ni kuhutumia mawasiliano ya video.

Tukio ambayo ni muhimu sana kwa maisha yangu ni kuzaliwa kwa mwana wa mtoto wangu wa kwanza ambaye alizaliwa mwaka wa kumi mwaka wa ishirini kumi na tisa mwezi wa mei kumi na sita. Hii ni siku ambayo itaishi kwa moyoni mwangu siku muhimu sana na tukio lenyewe ni tukio ambalo kwa maisha ni mwangu nalienzi sana na ambalo nashukuru mungu kila wakati kwa lile jambo ama kwa lile tukio.